Wasilisho hainitatizi kamwe kwa sababu mi ni mtu mwenye anajiamini na napojua niko ninawasilisha nahakikisha ya kwamba nimejiandaa vilivyo ndiposa nieze kufaulu. Kwa hivyo mie sina wasiwasi wowote ikifika ni wakati wa wasilisho nafika pale nafanya shughuli yangu vizuri na ndio nina na pia nahakikisha ya kwamba nimejianda na nafaulu.

Napiga picha maramingi sana, napenda kueka yale makumbusho kumbu kumbu, ili nnapo zeeka, ama siku zijazo, ntangalia, ntazitazama zile picha na zitadikumbusha wakati fulani katika maisha yangu. Kwa hivyo mimi napenda picha sana na napiga maramingi sana na akikisha ninapo piga picha, nimbe piga picha mzuri ambayo inaonyesha kila kitu Unaeza kueleza kabisa ninini kilikuwa kinaendelea katika uwa wakati ama haswa ninini likuwa na jaribu kueka kumbu kumbu yake Kwa hivyo mimi napenda picha na piga picha maramingi Zaidi ya mara kumi kwa siku, haitegemei ninini na zapiga chakula nacho kila kwa wakati, napiga wanyama kama paka wangu, napiga nyumbani na jipiga mimi mwenyewe, haijalishi napenda kupiga picha naninapiga maramingi sana kwa siku.

Naezasema kwa kweli nilipenda masomu kadhaa, somo la hisabati, kiswahili na kingereza. Nikuwa napenda hisabati kwa sababu mwalimu wetu wa hisabati alikuwa mzuri sana. Alikuwa wale walimu ambao katikati ya masomo alikuwa anakupa historia yake mwenyewe. So ilikuwa wakati mzuri sana, tunapata wakati wa kuongea, kufurahi, kucheka. Alikuwa mwalimu mzuri anaeza kueleza na kufunza na kuhakikisha kila mtu ameelewa. Pia nilikuwa napenda kusoma kizungu na kingereza Kwa sababu nilikuwa napita Nilikuwa napita na nilikuwa anipa motisha sana Kwa hivyo kizungu na kingereza Nilikuwa baadhi ya somo ambazo nilikuwa nazipenda sana na nilikuwa napita na pia nilikuwa napata ubora wake Nilikuwa nafurahia kuweza kuongea kizungu vizuri, kuweza kuongea kiswahili vizuri. Ni somo ambalo ungeweza kujipima we mwenyewe uone kwa kweli ama unaelewa ama hauelewi Kwa hivo, hizo nizo baadhi ya masomo niliyoyapenda pale shuleni.

Rafiki wangu wa karibu ni mwanadada, wanadada wawili, niliowapata. Tuliopatana pale shuleni, nakumbuka mmoja tulipatana naye shule upili, mwenzake tulipatana naye chuo kikuu. Hawa ni marafiki wangu wa karibu, ninaowapenda zaidi. Tunafanya mambo mengi kwa pamoja, kama vile kuna kununua bidhaa, kama nguo na mavazi, kuishi, pia tulikuwa tunaishi pamoja. Na kusoma pia hizo ni baadhi ya mambo tuliokuwa tukifanya pamoja. Na urafiki wetu umekua wa kweli kwani tunaeza kufungua roho. Tunapoongea mambo mtu anavyopitia na au marafiki wangu naeza kualika waje watembee nyumbani na mie natembea manyumbani kwao. Pia, lakini haswa ni kuweza kuongea mambo kwa undani na kuongea mambo ambayo yana uzito Ningependa kusema ya kwamba marafiki wangu ni marafiki wa kweli kabisa nawapenda sana nawathamini sana na nawaombea maisha marefu, wazidi kubarikiwa, wazidi kuungana Wazidi kuenea, kwa chochote watakachofanya Nawapenda sana Pia nasema ni watu wa maana sana pia Kwa ulimwengu kazini zao wanang'aa wanatia bidii ni wasichana wazuri sana mabinti wazuri sana.